Kazi ninayo ninayoithamini zaidi. Ni kazi ya watu wanaojituma na kufanya kazi kwa uadilifu. Napenda kazi ambapo mtu anajitahidi na kufanikisha malengo yake. Kwa kushirikiana na wengine na kufanya kila jambo kwa heshima. Kazi kama hiyo hutoa matokeo bora na inafanya wafanyikazi kuheshimiwa na kuaminika.